Naishi katika nyumba ya kawaida ya familia. Si kubwa sana lakini yenye nafasi ya kutosha. Ina vyumba vichache, sebule yenye mwanga wa kutosha na huwa ndogo nje. Eneo ninamoishi ni tulivu, kuna mti na majirani wanao fahamiana. Asubui kuna kuwa na hewa safi na sauti za ndege. Nilihamia hapa miaka michache iliyopita baada ya kutafuta mahali penye utulivu zaidi kuliko kelele za mjini. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu eneo hili ni amani yake, hakuna kelele nyingi na watu wameheshimiana. Ndio, ninahisi salama na niko na raha kuishi hapa. Najisikia nyumbani na ni mahali ambapo ninaweza kupumzika na kutumia muda mzuri na familia.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa urahisi, hasa nikiwa na watu ninao wapenda. Mara nyingi huwa na familia na marafiki wa karibu, tukikaa pamoja, tukizungumza na kucheka bila presha ya sherehe kubwa. Sherehe ya siku ya kuzaliwa niliyo ipenda zaidi ni ile ambayo haikuwa ya gharama sana, lakini ilikuwa ya moyo. Tulikaa nyumbani, tukapika pamoja, tukasikiliza mziki na tukashiriki hadithi za zamani. Hakukua na makeke, lakini kulikuwa na furaha ya kweli. Kwa chakula, napenda kitu cha nyumbani kama wali na kuku au chakula kinacho ni kumbusha familia. Keki nayo ipenda zaidi ni keki ya chokoleti, isiyo tamu kupita kiasi. Kwa siku yangu ya kuzaliwa, ijayo, ninapenda kupokea zawadi yenye maana. Si lazima iwe ya gharama, labda kitabu, kizuri, kitu cha kunikumbusha mtu aliyenipa, au hata ujumbe mzuri ulioandikwa kwa moyo.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole. Mfumo wa usalama wa vidole, yaani fingerprint, hutumiwa sana kwenye simu, milango, au mifumo ya kompyuta ili kulinda taarifa binafsi. Napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni rahisi na haraka kutumia ni salama zaidi kuliko nenosiri la kawaida ni vigumu mtu mwingine kuiga alama ya vidole yako. Watu wengi hutumia kwa kufungua simu, programu za benki au hata milango ya nyumba.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kupika kwa nazi. Napenda kukila zaidi nyumbani hasa wakati kimetayarishwa pole pole bila haraka. Nyumbani ndipo ladha yake huwa kamili na mazingira yanayokuwa ya utulivu. Ladha yake ni tamu, kidogo laini na yenye harufu nzuri ya nazi na viungo. Kuku huwa mwepesi na wenye mchuzi mzito unoingia vizuri na wali. Kila kijiko, kinajisikia cha kuridhisha. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila chakula hiki nikiwa mdogo. Mama au mtu wa familia ndiye aliye kitengeneza. Hakuniambia sana kuhusu jina lake. Nilijifunza kukipenda tu kwa sababu ya ladha na hisia za nyumbani kilicho beba. Mara ya mwisho nikila ilikuwa siku si nyingi zilizopita wakati mkusanyiko mdogo wa familia. Haikuwa sherehe kubwa, lakini chakula kilileta furaha na kumbu kumbu nzuri.

Wakati wajua kali, napenda vitu vya kupunguza joto na kupumzisha akili. Pia napenda kukaa ndani kwenye kivuli au sehemu yenyehe wa safi. Kunywa vinywaji baridi kama juisi au maji mengi. Kupumzika tu labda kusikiliza mziki au kuzungumza na watu wakaribu. Pia kama kuna nafasi kuwa karibu na maji au chini ya miti. Jua kali unifanya nipende vitu rahisi na visivyo na pilika pilika.

Kwa kawaida nasherekea siku kuu kwa utulivu, nikizingatia zaidi maana yake kuliko makeke. Mara nyingi huwa ni muda wa kukaa na familia kushiriki chakula, kuzungumza na kushukuru. Namna ninavyo penda kusherekea ni kwa kukusanyika na familia au watu wa karibu, kupika au kula chakula maluum ambacho hatukipati kila siku, kuchukua muda, wakupumzika na kutafakari hasa siku kuu za kidini. Pia wakati mwingine kutembelea ndugu au marafiki au kuwasiliana nao kwa simu. Siitaji sheree kubwa sana. Kwangu siku kuu huwa nzuri zaidi zinapo kuwa na amani, upendo na pamoja.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kukaa na familia na marafiki kwa karibu, tukicheka, tukizungumza na kushiriki muda mzuri, kukamilisha jambo nililo jitahidi kufanya kwa mfano muradi, somo au kazi fulani. Kujifunza kitu kipya kwani kugundua au kuelewa kitu hakika kunaleta furaha ya kipekee. Mazingira tulivu na yenye amani kama kuwa kwenye mtaa wenye miti au kufuraia asili. Kwa kifupi, furaha yangu huanza kuanzia kwenye watu mafanikio madogo na utulivu wa moyo.

Kushirikiana na timu kunahitaji mawasiliano mazuri, mshikamano na nia ya kusaidiana. Kwa kawaida napenda kusikiliza wenzangu kwanza, kuelewa mawazo yao na hoja zao, kushiriki mawazo yangu kwa uwazi bila kuingilia wengine, kusaidiana kwenye majukumu. Kila mtu anapofanya sehemu yake kazi inakuwa rahisi na yenye tija. Kusuluhisha changamoto pamoja badala ya kulalamika peke yangu. Kusherekea mafanikio ya timu kama timu imefanya vizuri. Kuhusiana na timu ni furaha kubwa huja pale kila mtu anatenda kwa nia nzuri na matokeo ni mazuri.

Mimi hupenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa maarufu kama YouTube kwa video ya burudani, mafundisho, muziki na vlogs. TikTok video fupi za kuchekesha, mtindo ya muziki na changamoto. Instagram Reels, video za maisha ya kila siku na ubunifu. Facebook huwatch video za jamii na mazungumzo ya moja kwa moja. Netflix, Amazon, Prime Video, sinema na vipindi. Hapa ni kulala au kutazama kipindi chote. Pia watu wanazichagua kulingana na ladha ya video wanayotaka. Urefu wa video wanapotaka kitu kifupi au marefu. Jukwaa wanalojua kama rahisi kutumia.